Kwa kweli, ninachopenda zaidi kuhusu mtaa wangu. Ni watu, siyo tu majirani, bali hali hiyo, hisia ya kuwa sehemu ya jamii, kuna mama mmoja anauza viazi karibu na duka, ananijua jina langu na mara nyingi ananipa ziada tu kwa sababu anajua nasoma au nafanya kazi. Hiyo ni nzuri sana. Pia napenda unyamavu wa asubuhi wakati watu bado wamelala, ndege wanaimba na hewa ni safi. Halafu jioni makinda wanacheza mpira barabarani, wazee wanakaa chini ya mti wakiongea siasa au mpira na harufu ya chakula inayotoka nyumba mbalimbali hiyo inanikumbusha kwamba mwanzo mzuri na muhimu zaidi usalama ni mtaa ambamo unaweza kuchelewa kurudi nyumbani na bado watu wanakujua na wanakujali. Si kila mahali iko hivyo na najua bahati yangu. Lakini pia napenda urahishisho. Hakuna kelele za gari nyingi, hakuna mnara wa ghorofa, ni nyumba za kawaida, miti na maisha ya pole. Inanipa amani ya akili. Hiyo ndiyo napenda kuhusu.

Mada nzuri sana hii ni kitu kinachonigusa sana kwa sababu mimi kwenye kikundi kimoja hivi sasa ngoja nikuambie kuhusu kikundi cha kuweka akiba tutakiita kwa Kiswahili chama. Kimsingi kikundi cha kuweka akiba ni kundi la watu wenzako kazini ambao hukutana mara kwa mara kawaida kila mwezi na kila mtu huchangia kiasi fulani cha pesa halafu zile pesa zote hukusanywa na kupea mmoja wa chama cha kwa zamu kwa mfano, tukichanga elfu moja kila mmoja na tuko watu kumi basi mwenziyo huo, mtu mmoja anapata elfu kumi mkononi.

Haya, sasa hii ni kitu ambacho kinafanya nipende sana lugha yetu. Watu wanatania kwa Kiswahili kwa njia nyingi sana. Na unajua uko katika ubunifu, hekima na ucheshi uliofichika. Moja ni kueleza kwa mifano halisi. Majina ya utani, hayo ni majina ya mzaha ambayo hupeanwa kulingana na tabia, umbo au kitu walichofanya, mifano ndege kwa mtu anayekimbia sana, anayeondoka haraka. Mafumbo ya na misemi, kisori kipo kichokochoko na maneno ya maana mbili na hapa ndipo ucheshi unapozaliwa. Watu hupenda kutumia mafumbo kuchekesha ama kumchanganya mwenzake. Mguu wangu unauma, inaweza kuwa maana halisi au mtu anachoka anataka kuondoka.

Niambie kuhusu uamuzi mmoja ambao uligeuza mueleko wa maisha yangu kabisa, na naamini wewe pia unaweza kuhusiana nayo kwa namna flani. Uamuzi huo ni kuondoka kazi nilipokua nimezoea na kuanza biashara. Miaka mingi iliyopita, nilikuwa nikifanya kazi ya ofisi saa nane hadi saa tano. Kila siku mshahara uliokuwa wa kutosha lakini haukuniridhisha. Nilikuwa kama mti uliopandwa mahali pamoja na kushindwa kusonga. Ninaamka asubuhi, kwenda kazini, kurudi, kulala na kuludi, kurudia. Maisha yalikuwa kama kitanzi, salama lakini yasiyo na furaha. Siku moja, nilikuwa nimechoka sana, niliketi chini na kuandika orodha ya ndoto zangu nikaona kuwa miongoni mwa ndoto zangu, nilikuwa nataka kuwa msajili ya mali, kuwa na kitu changu, kujitegemea na kufanya kitu, ninachokipenda.

Kwa kweli, lakini sio kwa kila njia ya kupenda kufanya hesabu kwa kalatasi kila siku, maana hiyo inaweza kuwa kama kazi ngumu lakini napenda hesabu kama zana za maisha, kama mchezaji wa kimantiki hivi ndivyo ninavyohusiana na hesabu napenda hesabu kwa sababu inaeleweka hesabu haina ujanja, haina labda kama mbili kuadd mbili ni nne. Haijalishi unataka nini? Ni sawa na kweli ulio wazi wakati mwingine maisha yana changamoto nyingi lakini hesabu inaipa utulivu kwa sababu ina sheria zake zilizo wazi.

Nikuambie jinsi ninavyokunywa maji mchana kutwa na kwa urahisi na bila kujichocha. Kwa kweli mimi si mtu wa kujibebea na chupa, maridadi ama kukaa na ratiba ya kila saa nane. Lakini nimejifunza umuhimu wa hasa kwa hali yetu ya joto hapa kenya hivi ndivyo ninavyofanya, asubuhi kabla ya chochote, mara tu niamkayo, kabla hata ya chai au kitu kingine, nakunywa glass moja ya maji mchana wakati wa kazi sina ratiba gumu lakini huwa na chupa ya maji kwenye dawati langu kila nikiona imetulia nakunywa kwa asili wakati niko na kiu wakati wa chakula cha mchana nakunywa maji kabla ama wakati wa chakula baada ya mchana kuanzia saa nne mchana hadi jioni mimi huwa na maji mengine jioni sina ratiba gumu lakini nikiwa nyumbani na nimechoka nakunywa maji pia lakini si muda mrefu kabla ya kulala.

Suala mzuri kazini zimebadilika kama kukua unavyo ng'ang'ania manyoya mabaya lakini kwa kazi ya mtandao ngoja nikuchagulie jinsi kazi ambazo nazijua na nyingine nilizoshuhudia zimebadilika kwa miaka huu nikizingatia teknolojia, tabia za watu na mazingira yetu ya Kenya. Kilimo, zamani kilimo kilikuwa cha mkono na jembe, kunyonya maji kwa ndoo na kusubiria mvua wakulima walitegemea lamii, ya kienyeji kuamua wakati wa kupanda sasa kuna matrekta, lip ligation, clean house na hata drones za kuangalia mimea wakulima wanatumia simu kuangalia bei za soko, hali ya hewa na hata kupata mikopo ya kilimo mabadiliko kubwa sasa kilimo ni biashara ya kisayansi siyo tu ya kazi ya mikono ufundi zamani maseremala walikua na patasi nyundo na msumeno wa mkono. Ujenzi ulikuwa wa lamani na za kuchorwa kwa mkono na nyumba zilijengwa kwa ufundi wa kienyeji. Sasa kuna mashini za kisasa, misumari ya bunduki, alamani za kompyuta. Majenzi wanatumia simu kupima kuhesabu vifaa na hata kuuza mali mtandaoni. Madiliko ya ufundi sasa ni uwanja wa kiteknolojia, unahitaji ujuzi wakutumia vifaa vya kisasa, si kwa mikono tu.

Kwa kweli, katika familia yangu, kazi za nyumbani hazigawanyiwi, kwa ngono au mwili, bali kwa uwezo muda na heshima. Lakini kama ilivyo kwa familia nyingi za kikenya, bado kuna mchanganyiko au changa moja. Ngoja nikueleze jinsi, tunavyo gawana kazi kwetu. Mama au mwanamke mkuu wa nyumba, mara nyingi mama ndiye manatibu mkuu wa nyumba, anayehusika na kupika, kusafisha jikoni, na kuweka vyombo safi, kununua vitu ndogo sokoni, kutunza watoto. Baba, au mwanaumwe mkuu wa nyumba baba ndiye nguzo ya nje anahusika na kazi nzito kama kubeba maji kukata kuni au kurekebisha vifaa usafiri kupeleka watoto shule ama kuchukua vitu vikubwa sikoni kulinda usalama wa nyumba wakati mwingine, baba hupika, huku safisha hasa kwa, mama yuko bizi watoto, watoto wanasaidia kulingana na umri wao hii ni sehemu ya malezi, wanajifunza, uajibikaji.